Yeah nimewahi fanya kazi ya kujitolea. Kuna kanisa moja, lilikuwa rinajengwa upande wa kiambu. Linaitwa kanisa la CFF, la Bishop Wanderi. Wakati lilikuwa rinajengwa, nilitaka sana kutoa fedha, lakini sikuwa nazo. So, nilijitolea, nikaenda, nikafanya kazi, nikafanya nao siku nne. Yeah, na hiyo jambo lilinifurahisha. Limekuwa baraka kwangu.

Zana ile ya dijiti yenye niko nayo ni motimita. Motimita yenye hutumika kupima umeme, utapima hile moto yenye inapita current, pia unapima voltage, pia unapima resistant hiyo ndiyo haswa hua natumia sana katika eneo la umeme.

Siku yangu ya kuzaliwa mimi huwa nasherehekea katika keki, pia katika maombi, pia huwa nasherehekea na marafiki, pia tunapika kama chapati, tunapika kuku, tunapika nyama aina tofauti, tofauti, pia tunakuwa na maombi, pia tunakuwa na wimbo, tunasherehekea hivyo tunakula keki, na ni hivyo.

Mimi hupenda sana kutembea kama mstuni eneo renye harina wanyama kwa sababu ya kuangaria the nature, pia kufurahia hewa, pia kufurahia wakati mwingine, ata vile miti inakaa, ya unakuta imetengeneza ingine maua, vitu zenye zina rembesha.

Aina ya keki yenye mimi hupenda, haswa ni keki ya chocolate na pia keki ya black forest, pia hizo keki haswa kwangu huwa zinanipendeza sana na keki yoyote pia yenye imeekwa kama vanila kwangu huwa inavutia na inapendeza.

Ya kwangu huwa nafua nguo mara moja kwa wiki. Na nitazikusanya zote, nizifue kama jumamosi, ama siku ingine ambayo ni ya wiki. Ambayo nitaona ninapatikana. Hapo ndipo huwa naweza kufulia. Zangu zote.

Ya napenda sana kuenda pwani kwa sababu ni mahali ambapo nitakutana na watu tofauti tofauti na pia ni mahali ambapo nitaenda niweze kupumzika na pia niogelee katika nipitie katika bahari nifurahie maji ya chumvi.

Mboga zile huwa napenda sana kula ni sukuma na pia mboga ya kienyeji kama vile kunde, michicha. Mboga zile kwangu huwa tamu zaidi sana na pia kuna kuna vitu huwa zinaongeza katika damu ya mtu na zina saidia pia katika kutengeneza damu, mboga zile.

Tabia ile ya watu wenye huchukiza sana ni mtu mwenye unathukia akona makamasi, lakini hana kitambaa ya kutoa makamasi. So, kwa hivo unaona mtu anatoa makamasi kwa mdomo, kwa mikono tupu, tabia hiyo huchukiza sana. Na si tabia yenye mtu anapaswa kuwa nayo.

Chakula kile, chakula kile mimi hukipenda zaidi huwa ni chapati, chapati na kuku ama chapati na samaki, chapati na nyama kwangu niko sawa kabisa, chapati naipenda sana hiyo naweza kuikula kila siku, kwa mwaka mzima na nisikie niko sawa kabisa ya napenda sana chapati.

Mimi hupenda mahali pa kimya, kuliko mahali pa kelele. Maana mahali pa kimya, huwa inanipea nafasi ya kufikiria vyema, hhuwa inanipea nafasi ya mawazo yangu kuileta pamoja, na pia niweze kutafakari katika kile tu ninataka kufanya. Kabisa.